Natumianga simu yangu kila siku Sidhani kama kuna muda ambao siwezi kutumia simu Program ambao natumia zaidi ni kama Twitter, TikTok Ndiposa niweze kuona ni kazi gani naweza kupata za online simu yangu ya kwanza ilikuwa oppo simu inasaidia sababu sipitwi na vitu mingi ambavyo vinafanyika katika dunia hii na muda wowote ni mzuri wa kuzima simu Kwa sababu kuna wakati ambapo hutumii na simu pia inatumia moto mingi Kwa hivyo ukitumia kwa muda mchache Unaweza zima ndiposa usitumie betri kwa zaidi.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani sababu najua unapokuwa nyumbani huwezi kaa chini na kuanza kuangalia wengine wanapofanya kazi. Kwa hivyo ni vizuri unapokuwa nyumbani, mimi naye napenda kufanya kazi. Nina mandugu, lakini ni vizuri kupeana majukumu. Ndiposa kila mtu ajue anafanya nini, kisha tunasaidiana.

Asubuhi nimezoea kutumia kiamsha kinywa kizito kidogo. Kuna siku nyingine nakula ugali na mboga, siku zingine nakula viazi, pamoja na wali ama na mchele. Kwa hivyo inategemea ni siku gani, sababu kila siku siwezi kula chakula kimoja. Kwa hivyo nina tofauti, tofauti.

Wakati ambapo ninahitaji msaada kazini, ya kila kitu ambacho ninafanya kibinafsi, nina marafiki ambao ni wa dhati sana. Na ninapo wahitaji kwa kweli huwa wanajitokeza na wananipa msaada ambao ninahitaji. Hivyo ninapohitaji msaada flani napiga tu simu kisha nasaidiwa.

Asante sana. Kujifunza kupiga gitaa. Nimejaribu kwa mda fulani. Mimi ni mtu ambaye napenda mziki sana. Kwa hivyo najifunzanga bidhaa kadhaa. Kwa hivyo kupiga gitaa nimejifunza naendelea kukuwa msanii bora katika mambo na gitaa.

Ninapoingia katika wiki ya kazi kila jumamosi kabla sijaanza kuenda kazini Huwa naangalia zile schedule ambazo nikonazo. Kwa hivyo naangalia nitakua nikifanya nini katika jumahili mzima kisha ninaanza sasa kupanga kirasmi sababu uwezi sema itafika hiyos siku ya kazi ndiposa uweze kuanza kupanga program zako. Kwa hivyo kila jumamosi huwa na keti chini naangalia vitu ambavyo nafaa kufanya kwa jumamzima kisha ninaanza sasa kupanga.

Kama kuna uwezo ningependa kukua nao ni uwezo wa kujisaidia, ndiposa niweze kuwa na mambo fulani katika maisha. Unajua ni tamaa ya kila mtu kukua na maisha mazuri. Kwa hivyo, kama kuna wezo ningependa kuwa nao ni kukua na fedha na rasilimali mingi, ndiposa niweze kuishi maisha mazuri.

Ninapo kuwa na msongo wa kazi huwa napumzika kidogo nasikiliza mziki au nafanya mazoezi mepesi. Mepesi ili niweze kuondoa mawazo na kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya sababu bila nguvu mpya na usipo jaribu kufikiria kidogo mambo yanaweza kuwa magumu. Kwa hivyo huwa najipa nafasi kidogo napumzika kisha narudi na nguvu mpya.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu huwa zinanipa uzoefu mpya na kunifundisha tamaduni tofauti tofauti. Najua haya maisha kuna tamaduni mbali mbali na unapo zingatia chakula kimoja. Saa zingine huwezi pata tamaduni. Kwa hivyo ninaposhiriki katika vyakula mbali mbali, huwa zinanipa uzoefu mpya na zinanifunza tamaduni tofauti tofauti au mbali mbali.

Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, hasa kuna moja ambao niliweza kuanzisha mnamo mwaka uliopita ambao inaitwa Aurion Studios na kazi yake ni kurekodi sauti, ili niweze kusaidia vipaji na kukuza mziki wa kitaalam, hasa sana hii ya kiadventista.

Kazi ambao ninashiriki ni kazi ya uchungaji ama pastor kwa lugha ya kimombo na zaidi ya kukua mchungaji huwa nafanya kazi ya audio production ama kutengeneza mziki. Nilichagua njia hii sababu nilipokua mdogo nakumbuka kuna mambo mengi ambayo yalinipata na mwenyezi mungu akaweza kunisaidia. Ndiposa nikaweka ahadi pamoja na yeye ya kwamba nitamtumikia maishani mwangu yote ama katika maisha yangu yote. Na kitu ambacho kinanipendeza zaidi kuhusu hii ni ya kwamba kumtegemea ama kumfanyia mwenyezi mungu kazi kwa kweli hautawahikosa chochote wewe sijaipungukiwa changamoto zinaweza kuwa mingi kifedha kimwili kiroho lakini ninapomwomba mwenyezi mungu kwa kweli huwa ananizidishia na ningependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masomo yangu ni kukuwa tu mwaminifu Kwa sababu uaminifu ni kila kitu na ni nguzo muhimu katika mambo ya kimungu amq kimbingu.

Chakula ambacho nakula mara nyingi mchana ni chapati na marahagwe. Najua kama wanafunzi hiyo ndo inakuanga chakula ya mazoea ama kila mara unapata hiyo ndo imepikwa tayari. Kwa hivyo unapoingia hotelini after umetoka baada ya kutoka katika madarasa mbali mbali hiyo ndo unapata hiko tayari. Chapati na marahagwe.

Mara mingi nimeweza kufanya kazi ya ukulima, itakuwa mara ya kwanza siwezi sema ni mara moja ama mara ambili sababu unapokuwa katika maisha haya ya katika lugha ya sheng wanaita ushago Unapokuwa pale unajua huwezi tu kukaa siku mzima na kungoja chakula Lazima ushiriki pale shambani, ufanye kazi, ufanye bidii yako pale ndiposa muweze kupata chakula.

Habari katika mtandao, mara kwa mara ninasomea katika mtandao huu wa X ambayo ilikuwa ikiitwa zamani Twitter. Unapo ingia pale unajua unapata matokeo yote habari zote ambazo zinajiri sasa hivi, zinakuja tu kwa muda mchache sana. Na zinapo kuja unazifikia kwa njia ya urahisi kuliko kuanza kutafuta kwa magazeti, sababu gazeti lazima ungoje kesho ya ndiposa uweze kuchukua Kwa hivyo mtandao wa X unasaidia sana katika kupeana habari ama katika upitishaji wa habari na inafikia watu wengi katika saa moja bila yaani kupoteza muda habari imeshafikia kila mtu.

Ndio napenda kulima bustani kwa sababu mara kwa mara inanipa utulivu, inanikaribisha na asili na zaidi ya yote kulima bustani hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Ninapohisi ya kwamba mambo yamekua mengi sana huwa kazi ya kulima bustani hunisaidia sana sababu inapunguza msongo wa mawazo mbalimbali.

Ninapojianda katika mkutano huwa napanga ajenda zangu zile ambazo nitaenda kuzungumzia nakagua taarifa muhimu kisha ninaandika hoja au maswali ambao nitahitaji kupeana kwa umati ambao utakuwa ukiniskiza na zaidi ya yote najitayarisha mwisho kiakili ili niweze kutoa mazungumzo yenye maana.

Kunapokuwa na jua kali, huwa najikinga kwa hali tofauti tofauti sababu kuna masaa ambao naweza kuvalia kofia, ninaweza kuvaa miwani ile ya jua, ninaweza kuvaa nguo zenye rangi, nyepesi, nyepesi, si zile nyeusi ambazo zinaleta jua kali. Pamoja na kutumia dawa ya kupambana na jua, ambayo inajulikana kwa lugha ya kimombo kama sunscreen, ili niweze kulinda ngozi yangu.

Ushauri ambao ningeweza ama ningependa kupatia mtu mwingine ni kwanza ningemshauru ningemshauri awe mkweli. Anapokua mkweli, ajiepushe na watu wa tabia mbaya ama watu wenye tabia mbaya ingine ni awe na subira, ajitahidi kujifunza kila siku. Maana maisha haya tunajifunza kila siku. Usitarajie ya kwamba yale yote ambao unafanya leo, ndiyo ambayo utaendelea kufanya katika maisha yako. Kwa hivyo, ningemtaidi aweze kujifunza kila siku. Kwa kuangalia yale ambayo wengine wanafanya na asitarajie kufanya jinsi ambavyo hao wengine wamefanya bali, endelea kujifunza jinsi ambayo ye mwenyewe atakua akifanya vitu zake na zaidi ya yote aweze kuwa na uvumilivu na maarifa sababu unapokuwa na uvumilivu na maarifa haya yanaleta mafanikio ya kweli katika maisha yako.

Kunapokuwa na mvua, ninapenda kukaa ndani na kusoma, ama kusikiza mziki, kuandika, kucheza michezo ya ndani, na wakati mwingine napenda pia kutembea mvua ikiwa hali ambayo haina nguvu. Naweza kusema napenda mvua kwa sababu huwa inanipa utulivu katika hali yangu ya kupumzika. Siku ya kufurahi nakumbuka kuna siku moja nilipokuwa na marafiki, tukatembea katika mvua polepole, tukicheka na kufurahi ladha ya mvua. Sababu kwa kweli ilikuwa ni siku ya furaha sana. Mvua mara nyingi upelekea kubadilisha mipango ya nje sababu mnaweza kuwa mmepanga michezo ya uwanja ama matembezi marefu na ikanipeleka kufanya shughuli za ndani badala ya kuenda shughuli za ambazo nilikuwa nimepanga na ninapohisi sauti ya mvua pale nje Inanifanya nijisikie tu na utulivu fulani niweze kutulia na mara nyingine hunitia ndoto na mawazo mazuri.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, ni mwanga mzuri, ambayo ni safi na ina mpangilio mzuri sababu unajuwa huwezi kufanya kazi mahali ambapo hakuna mpangilio unaingia unapata vitu zimerushwarushwa kila mahali. Napenda kazi, napenda sehemu ambayo ina mpangilio mzuri, ambapo kuna utulivu wa kutosha, kuzingatia kazi na pia ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi, sababu unajua huwezi kufanya kazi na hamna uhusiano mzuri. Kwa hivyo mahali ambapo kuna uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi, hata pia na wale ambao wametuajiri kazi. Uhusiano unafaa kuwa mzuri, ndiposa kazi isonge vizuri.

Ninapozungumzia mambo na usingizi kwa kawaida huwa nalala takriban masaa 7 hadi 8 hivi kwa usiku. Kwani hiyo 7 ama 8 hunipa nishati ya kutosha kwa siku nzima sababu najua unapolala kwa masaa machache. Pengine unaweza amka asubuhi uko na shughuli kadhaa na itakulemea sababu unaweza amka na uchovu. Kwa hivyo mimi huwa nalala masaa takriban 7 nane hivi kwa usiku. Ndiposa niweze kuwa na nishati ya kutosha ya kufanya kazi siku mzima ama kufanya mipango yote ambayo nilikuwa nimepanga na kutarajia.

Huwa ninahifadhi pesa kwa kuweka sehemu ya mapato yangu kila mwezi kwenye akaunti ya benki au boxi la hifadhi saa zingine ambayo inakuanga kwenye chumba changu cha malazi. Kisha kuepuka kutumia bila mpango sababu unajua matumizi ya pesa usipo kuwa na mpango utapata ya kwamba unaweza maliza hata zile savings ambazo ulikuwa ukifanya. Kwa hivyo ninaweka kwenye akaunti ya benki ama boxi la hifadhi pale chumbani mwangu Kisha ninaepuka kutumia bila mpango na kisha napanga bajeti ya matumizi ya kila siku Kwa sababu bila bajeti hii unaweza pata umetumia pesa mingi kuliko jinsi ambavyo ulikuwa umetarajia.

Baada ya siku ndefu, huwa napumzika kwa kusikiliza muziki, kwa kulala kidogo, kwa kufanya mazoezi mepesi mepesi. Saa zingine pia napumzika kwa kukaa kimia nikijaribu kutafakari. Kutafakari yale ambayo ninayapitia ama yale ambayo nimefanya katika siku hio mzima. Na jambo hili linanipa nguvu na utulivu.

Ninaposhughulika na kazi za dhurura na panga haraka hatua za utekelezaji napata rasilimali ambazo zinazohitajika na kisha ninazingatia kazi muhimu kwanza. Zaidi ya yote ninajitahidi kubaki mtulivu ndiposa niweze kufanya maamuzi sahihi kwa haraka.

Kinacho nifurahisha sana ni kuona mafanikio ya jitihada zangu au ya watu wengine. Pamoja na wakati wakucheka na marafiki, wakati wakusikiliza mziki mzuri au kufanikisha jambo ambalo ninalolipenda. Kwa hivyo ninapoona ya kwamba yale yote ambao niliweka kwenye ratiba yangu niweze kutimilisha. Wakati ya ambapo yanafanyika vizuri ama yameenda vizuri, jambo hilo linanipa furaha katika maisha yangu.

Nimefanya vitendo vingi vya wema. Kwanza kabisa nakumbuka kuna wakati ambapo nimesanya nguo zangu hizi ambazo zimekua kidogo kwa njia moja ama nyingine. Na kuna pia zile vitu ambavyo nimenunua kwa wingi. Katika kimombo tunasema extra shopping. Wakati ambapo umeona umekua nazo mingi unaekanisha pamoja kisha ninatembelea kitu ambacho kuna watoto ambao wamewekwa pale kama children's home kwa lugha ya kimombo. Ninapofika pale unawakabithi, unajua mambo haya ni kutenda wema kwa wengine na inasaidia sana Kitendo kingine cha wema nimefanya kuna wakati nilienda crusade fulani ama mkusanyiko fulani wa mambo na kibibilia na kuna jamaa ambaye alikuwa akihitaji biblia na nikampatia kisha biblia Badae ikamsaidia akaweza kupata ubatizo ama maisha mapya ndani ya kristo.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kwa kushirikiana na wao kwa heshima na kwa kusaidiana wakati wa changamoto. Zaidi yote pia kuna wakati ambapo tunasherekea mafanikio yao pamoja. Mmoja wetu anapofanikiwa, tunakutana na tunasherekea. Na hili jambo linaunda sana uhusiano mzuri wa kitaalam na pia uhusiano wa kirafiki.

Mziki ambao napenda ni mziki wa kiadventista, mziki ambao unaitwa kwa njia ingine gospel music. Nakumbuka mwimbaji ama waimbaji ambao wananipendeza zaidi ni kwaya kiaadventista ya makongeni. Ambayo ni ya kitambo zaidi, ninaposikiza nyimbo zao nahisi vizuri, moyo unaburudika, na inanisaidia sana wakati nina mawazo mbalimbali ama wakati ambapo nahisi kupumzika. Ninapo rejelea nyimbo hizo zinanipa utulivu mzuri, zinafanya akili, inaweza kupumzika na inaweza kunipa nguvu mpya katika maisha yangu.

Kwa kuweka afya mzuri katika mwili wangu, ninajijumuisha katika lishe bora, ninafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, ninakunywa maji ya kutosha katika siku, ninapata usingizi wa kutosha, nina na zaidi ya yote napunguza msongo wa kimawazo. Pia huwa wakati mwingine ninajitahidi kuepuka tabia hatarishi kama uvutaji wa sigara, au matumizi makubwa ya sukari. Na hii inasaidia sana kwa kuweka afya mzuri katika mwili wangu.

Kwa kawaida huwa natumia muda wa masaa mawili hivi hadi manne mtandaoni kwa siku na ninapokuwa katika mtandaoni huwa ninajijumuisha kwa kazi, najifunza na burudani huku nikihakikisha ya kwamba haileti usumbufu wowote kwenye shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye maonyesho haya ya sanaa sababu hii ni fursa nzuri ya kunisaidia kuona ubunifu wa kunisaidia kujifunza mbinu mpya na pia inanisaidia sana kupata msukumo wa kiakili na pia inanisaidia sana kupata msukumo wa ubunifu sababu unapoenda katika maonyesho ya sanaa unajifunza mambo mengi sana.

Kumbukumbu nzuri ambazo niko nazo kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki hata pamoja na familia. Hasa michezo ile ya nje na michezo ya likizo za shule. Ambapo tulikuwa tukicheka sana, tukashirikiana na kushirikiana hadithi za familia. Hizo siku zilinitia sana furaha na amani katika moyo wangu.

Kwa mara nyingi ndio nimewahi kununua tikiti za tukio kama vile tamasha la muziki ya kiadventista ambayo ninapenda sana katika maisha yangu na katika moyo wangu. Kuna wakati ambapo nimenunua tikiti za tamasha la muziki katika lugha ya kimombo wanaita ya kwamba music concert ama song concerts. Na maonyesho ya sanaa au semina ndiposa niweze kufurahia, kuburudani au kujifunza kitu mpya katika maisha yangu.

Naam, napenda kupika kwa sababu mambo haya ya upishi inanipa nafasi ya kuunda vyakula vipya vipya siku baada ya nyingine na pia inanifunza mbinu mpya na kufurahia matokeo pamoja na familia au marafiki zangu. Tunapokutana hivi na ninapoenda kuandaa chakula fulani inanipa pia mbinu mpya na kutusaidia kufurai matokeo ya chakula hicho na familia hata na marafiki mbali mbali.

Ninapenda sana kula nje ya nyumbani na mahali ambapo napenda zaidi ni mikahawa ya familia au migawaha ya chakula cha haraka. Inanipendeza kwa sababu kuna hali nzuri ya kupumzika na napenda pia kujaribu vyakula vipya kila mara. Chakula kipo tayari hivyo sihitaji kupika. Hii inanipa fursa ya kushirikiana na marafiki au kushirikiana na familia yangu. Na pia inafanya kuwa shughuli yenye furaha na raisi kufuraiya.

Ninapenda kufanya shugli mbali mbali na marafiki zangu, kwanza tunapenda kucheka pamoja na kushirikiana katika hadithi mbali mbali, pia tunapenda kucheza michezo ya ndani pamoja na michezo ya nje kama vile football kwa lugha ya kimombo. Mara nyingine pia tunatembea au kuenda katika sehemu za burudani mbali mbali Tunapenda pia kushirikiana kwenye shughuli za kielimu au za ubunifu na hii inaimarisha sana urafiki na kuondoa msongo wa kimawazo ambao tunaweza kupatana nayo katika maisha ya kila siku na shughuli hizi hunifanya nijiskie na furaha na zaidi ya yote zinanifanya niweze kuwa na utulivu.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi, ninaweza kusema una mpangilio rahisi tu. Kwanza huwa nainuka na kufanya mazoezi mepesi, mepesi kidogo, kisha nashoosha mwili na kuoga, ndiposa niweze kujisikia safi. Baada ya hapo nakula kifungua kinywa, chenye lishe bora Kisha nafanya maandalizi ya kazi au shule kwa siku na mara nyingine nasoma au kusoma habari kwa dakika chache na hii yote huniwezesha kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu mzuri.

Naam, napenda chakula kitamu sana sababu chakula chenye ladha hunipa furaha ya kula. Inanifanya sana ni nidhamini, juhudi za mpishi na napenda kuonja ladha mbali mbali. Chakula kitamu hufanya muda wa kula uwe wa kufurahisha sana na pia inaleta hamu ya kukula vizuri. Hii nafanya nijisikie nimeridhika baada ya kula na kusema kwa mpishi. Akweli, umefanya kazi mzuri.

Naam, napenda kuchora na kupaka rangi sababu hii inanipa nafasi mzuri ya kuunda kitu mpya na pia inanisaidia kutoa mawazo yangu kwa ubunifu. Inakuanga burudani ya kupumzika na kupunguza msongo wa kimawazo na napenda kujaribu rangi na mbinu tofauti tofauti. Pia ni njia nzuri ya kujifunza na kukuza kipawa na shughuli hizi zote hunifanya nijisikie furaha na kuridhika katika moyo wangu.

Siwezi kuchagua ni gani ninapenda kula sababu napenda kula wali na ugali. Chakula hizi zote mbili ni za asili na yenye lishe muhimu. Zote zinapendeza kwa sababu ni rahisi kutengeneza, zinaendana na vitu kama mboga na nyama mbalimbali, inanipa nishati ya kutosha kwa siku zima na sehemu ya utamaduni na mila ya chakula sababu kula wali na ugali hunifanya nijisikie kuridhika na furaha.

Kama kuna mchezo ambao ningeweza kupenda kujaribu ni mchezo wa chess huu ni mchezo wa akili ambao unahitaji mikakati na fikra kwa makini sana Chess inafundisha uvumilivu na ustadi wa kupanga na nichangamoto na pia burudani kwa wakati mmoja Napenda kuona jinsi mbinu tofauti zinavyofanya kazi na mchezo huu pia unasaidia kuongeza umakini na umbo la mawazo kujaribu chess kunanipa furaha na kujenga ujuzi mpya wa kiakili.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mkubwa na heshima katika taluma zangu. Nataka kuchangia kwa kiwango kikubwa kwenye timu na katika miradi ambayo tumeweza kupewa. Na pia nataka kukuza kipawa changu na kujifunza kila siku sababu ni muhimu pia kuwa kielelezo cha nidhamu na uaminifu kazini. Ninapanga kufanikisha mafanikio haya kwa juhudi na mipango thabiti sababu lengo hili litasaidia pia katika ukuwaji wa kibinafsi na kitaaluma na mwishowe ninataka kuunda historia nzuri ya mafanikio kazini.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimu katika masomo yangu sababu jambo hilo linanifundisha thamani ya bidii na subira. Lilikuwa ni matokeo ya juhudi na kujitolea kwa muda mrefu, familia na marafiki walishiriki katika furaha hio na tukio hilo lilinipamotisha ya kueza kusonga mbele katika maisha yangu. Lilinibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha na malengo na hadi wa leo nalikumbuka kama hatua muhimu ya mafanikio.

Mara kwa mara kuzungumza siasa, si vibaya, sababu ni vizuri kuzungumza na kujadiliana. Ndiposa mweze kujua ama kusaidiana kimawazo kufikiria je, ni kiongozi yupi ambaye anafaa mamlaka haya. Ama ni kiongozi yupi anafaa kuongoza kundi hili, sababu napata mara kwa mara. Msipo kuwa na mjadala huu wa kuzungumza mambo na siasa, utapata ya kwamba wakati ambapo kura zimefika. Watu wanaweza kuchagua viongozi wale wabaya ambao hakukua wanafaa. Ndiposa mwishowe wanaanza kulalamika. Kwa nini tuliweza kuchagua? Kwa hivyo kuzungumza siasa ni vizuri sana na kunasaidia kueka mikakati. Na kueza kuchambua kiongozi baada ya kiongozi. Ndiposa iweze kufungua watu akili. Waweza kujua huyu kiongozi ana shida hizi. Uyu kiongozi anashida hizi. Uyu ako sawa hapa. Ndiposa wanapochaguliwa wanaweza kufanya kazi.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni ule wa uongozi na usimamizi wa miradi. Mafunzo ya linifundisha jinsi ya kupanga kazi yangu kwa ufanisi na nimejifunza kushirikiana vizuri na timu yangu. Mafunzo hayo ya llinifundisha namna ya kushighulikia changamoto mbali mbali ambazo tunapitia siku baada ya nyingine na linisaidia kuongeza ujuzi katika mawasiliano yangu baina ya wengine. Na nimejifunza pia umuhimu wakutimiza malengo kwa wakati na mafunzo haya yamenifanya niwe mtaalam bora katika kazi ambayo naifanya.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama. Kwanza natumia ifathi ya mtandaoni kama cloud kwa lugha ya kimombo. Pia ninahifadhi nakala kwenye kifaa cha nje kama flash disk ama hard drive. Hii inanisaidia sana kuepuka kupoteza taarifa muhimu na ninahakikisha kwamba data imelindwa kwa nenosiri ama password katika lugha nyingine na nafanya uhakiki wa mara kwa mara wa hifadhi sababu njia izi hunipa amani ya akili kuhusu usalama wa data.

Asubuhi hii nimeamka saa moja, saa moja kamili na nimefanya shughuli kadhaa kwanza niliinuka kufanya mazoezi mepesi mepesi mepesi, baada ya hapo nikaoga na kujiandaa kwa siku, nilikula kifungua, kinywa, chenye lishe bora, ndizi pamoja na wali na baada ya kula nilipanga mipango ya kazi na shuleni. Nilesoma taarifa za habari za muhimu na hii yote ilifanya kwanza nikiwa na nguvu na utulivu.

Nimezaliwa katika ama kijiji kidogo, cha Kisii, na nimeashiriki huko katika vitu vingi, nimeashiriki katika vitu vingi, kuna watu wazuri ambao wanakaa katika sehemu hii, mara kwa maru unapotembea nyumba kwa nyumba unakaribishwa vizuri, unapewa chakula kizuri, yani watu wana wanamakaribisho mazuri kabisa. Na unajua kila wakati ama kila ambacho kinafanya mji huu uweze kuwa maalumu kuna kuna mashamba mbali mbali makubwa na yanauzwa kwa bei nafuu kwa hivo jambo hili linafanya sana mjii huu uweze kuwa maalumu na kama ninaitaji kurudi pala wakati mwingine naam Mara kwa mara ninavopapata nafasi Lazima niweze kutembea pale sababu ndiko ambapo nilizaliwa na watu uko ni wazuri sana na wana makaribisho meema.

Leo imekua ni siku ya baridi sana. Tangia saa tisa asubuhi kumekua na mvua mingi sana. Na unajua mvua hii ali ya hewa inapokuwa hivi baridi. Mara kwa mara ata inakuwa ngumu kuenda kazini sahabu unaamka baridi imejaa kila mahali. Najaribu kuvaa sweta unajaribu kujifunika blanketi yako lakini bado baridi inapenya. Kwa hivyo imekua ali ya hewa leo imekua ni mbaya kabisa. Baridi imejaa kila sehemu ya kisii.

Kinywaji ambacho napenda kunyua asubui masaa kama haya ni maziwa ama chai katika lugha nyingine sababu asubuhi unajua huwezi anza kunyua vinywaji vizito vizito inahitaji zile rahisi ama kwabnjia nyingine light drinks kama chai ya maziwa inasaidia sana badala ya kukula kitu kizito.

Kwa siku naoga mara moja, inapo pita maramoja ni wakati ya ambapo labda nimefanya mazoezi ya nguvu kama kuenda katika gym ama umekuwa na shughuli mingi za uchovu sababu kuoga kuna saidia kutuliza mawazo na kutuliza akili. Kwa hivo ni mara moja kila siku lakini zaidi ya mara moja wakati ambapo ni na uchovu mwingi, nimefanya kazi ya ajabu, kazi ngumu, kisha niweza kutulia na kupata utulivu katika akili.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu na heshima. Lakini zaidi ya kukua na uaminifu na heshima, kiongozi anafaa kuwa mtu ambaye anaufamu mwenyezi mungu. Sababu najua katika Biblia tunaambiwa ya kwamba ni mungu ndiye ambaye anateua viongozi. Kwa hivo kiongozi anafaa kumtambua mwenyezi mungu kuwa ambaye ndiye amempa kazi hiyo ama mamlaka hayo ambaye akonayo. Zaidi yote anapasa kuwa na mwasiliano mazuri na wazi. Anafaa kuwa mtu mwenye uvumilivu na subira na pia hayo yote ni muhimu katika kufanya maamuzi Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mfano ama ana anafaa kuwa na nidhamu na anapasa kuhamasisha na kuunga mkono timu yake Kwa ujumla analeta mwamuko na mafanikio kwa wote wanao mzingira.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuchora na sanaa za digitali sababu hii itanisaidia sana kuunda maudhuibya ubunifu kwa urahisi sana na ningependa pia kujifunza mbinu mpya za muziki na kurekodi sauti sababu ujuzi huu utanisaidia kuongeza kipawa changu cha ki sanaa na pia ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano ya kitaalam sababu ita nisaidia kuwasiliana vyema na watu tofauti tofauti kazini na mahali popote ambapo ninaenda na kwa ujumla ujuzi huu unanniweeka kwenye nafasi nzuri ya maendeleo binafsi na kitaaaluma.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia kibinafsi ni kazi ya kuosha vyombo. Hii ni kazi ambayo inakuwa ngumu wakati mwingine sababu unaweza kuosha saai, upate wakati mwingine tena zimetumika zote. Kwa siku unaweza kuosha vyombo mara hata kumi ama hata zaidi ya kumi. Kwa hivo hii ni kazi ambayo inahitaji ujasiri na nguvu mno. Usipo kuwa mvumilivu, kwa kweli lazima itakushinda.

Nimewai kuona mandhari nzuri sana. Kwanza ni wakati wa machwoe ya jua kwenye pwani. Rangi za samawati na dhahabu zilikuwa za kuvutia. Na pia nimeona milima yenye theluji iking'ara chini ya jua. Mandhari ya mbuga na bustani zenye mua pia ni ya kupendeza. Bahari tulivu ikiwa na mawimbi madogo madogo ilinifanya njisikie na utulivu. Na mandhari ya alinepea amani na furaha ya ndani moyoni.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wanachama wote. Nashirikiana kikamilifu katika kazi na miradi. Napenda kutoa pongezi wakati mtu anafanikisha jambo ambalo alipewa. Nashirikisha mawazo yangu kwa uwazi na heshima. Hufanya timu kujisi kuthaminiwa na kuhamasika. Ninaeka malengo ya pamoja ili kila mmoja ajiusishe kikamilifu na hii inaunda mazingira yenye mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Nam, napenda asali sana, sababu asali ni tamu na inaladha nzuri ya asili. Inapendeza kuilisha chai, kulisha toast, kulisha matunda, na pia inafaida ya kiafya kama kusaidia mfumo wa kinga, na napenda kujaribu wa inatofauti za asali, sababu wina inifanya nijisikia furaha kuridhika. Na kwa ujumla, asali ni kinywaji na kiungo ni nacho kipenda sana.

Ninapenda kutembea katika maeneo ambao yana utulivu ama maeneo utulivu na hasa napenda bustani na maeneo yenye miti. Sababu unapotembea katika maeneo yenye miti unapata ya kwamba hewa ni safi na hewa inapokuwa safi na nifanya nijisikia vizuri. Kutembea huko kuna nisaidia kupunguza msongo wa kima wazo na anapenda pia kutembea karibu na maji kama vile mto, bahari. Sababu huu ni muda mzuri wa kutafakari na kupumzika shughuli hii inanipa afya na utulivu wa kiakili.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mandhari tulivu sana. Kuna miti midogo na majani ya yenyerangi ya kijani kibichi. Na unajua wakati wa machweo, rangi za jua zinapendeza sana. Ninawaza pia kuona ndege wakiruka, ruka kwa amani, mvua ina poromoka, inaunda hali ya utulivu, wandani. Na mandhari yao hunifanyaa nijisikie, niko katika amani na furaha. Na kila siku kuangalia ni burudani na njia ya kupumzika.

Naam, hua navalia saa sababu unapo vaa saa kwenye mkono wako inasaidia sana uweze kuonekana vyema. Najua unapo jivalia vizuri kisha unavaa saa yako kwenye mkono wakushoto au kulia. Inaonyesha sana jinsi ambavyo unapo tembea kwa watu kuna mtazama ambao unaweza kupeana. Unapo valia vizuri kisha uvae hiyo saa inakusaidia sana watu waone ya kwamba weweni mtana sharti. Na pia kusaidia unapotaka kujua nisaa ngapi, unarejelea kwenye mkono wako, unaona nisaa ngapi, kisha shughuli zako kwa zinakuwa rahisi kufanya.

Napenda kuenda sinema mara chache sana sababu kwa kawaida mimi huenda mara moja au mara mbili kwa mwezi sababu hii hunipa burudani na mapumziko mazuri. Napenda kuenda na marafiki, saa zingine napenda kuenda hata na familia, kila safari hunipa uzowefu mpya wa filamu. Sinema inasaidia kuondwa msongo wa mawazo na ni njia nzuri sana ya kufurahia muda wa mapumziko.

Utotoni nilipenda kucheza mchezo ya nje sana, nilifurahia kukimbia na marafiki zangu, pia nilipenda kucheza mpira na mchezo ya jadi, nilipenda kusikiliza haditi mbalimbali kutoka kwa wazee, kutoka kwa kwa lugha nyingine grandparents, kuchora na kuimba, kulikuwa burudani zangu pia. Nilifurahia mda wa familia na marafiki sababu iyo ili nijenga kuwa mtu mwenye furaha na ubunifu.

Mwezi wa mwaka ambao napenda ni mwezi wa februari sababu hata nilizaliwa katika mwezi wa Februari na nikazaliwa tarehe mzuri sana ambao ni kumi na nne ambao kila mtu anafamu ni siku ya valentine ama siku ya wapenda nao kwa hivo inakuwa siku mzuri sana na napenda sana Februari sababu inapofika siku hiyo napata ni siku ya nasharekea kuzaliwa kwangu zaidi yote nasharekea siku ya wapenda nao.

Naam, nimewahi kuona bahari kwa mara mingi sana. Ilikuwa kubwa yenye mawimbi madogo ya kuvutia. Rangi ya samawati iliyonekana ya utulivu na uzuri. Na nimefurahia sana, nimefurahia ya upepo mwanana, ukinivutisha nywele. Na kuangalia mawimbi kulinifanya nijisikie na amani fulani. Sababu ilikuwa ni fursa nzuri ya kupumzika na kutafakari. Bahari iliniburudisha na kuniacha nikiawa nafuraha katika moyo wangu.

Kwa njia nyingine au nyingine, ama kwa maramoja ama nyingine, ndiyo nimenunuwa vitu nikitumia simu. Kuna mitandao mbali mbali kama vile Jumia, kama vile Kilimall, na unapofanya order yako ama unapoitisha vitu bidhaa mbali mbali, unapata ya kwamba, kuna muda ambao unachukua, unatuma pesa yako na bidhaa hizo zina kufikia kwa njia moja ama nyingine kutumia G4S, kutumia gari tofauti tofauti hizi za kuleta mizigo na wakona customer services mzuri sana kwa hivyo kununuwa vitu kwa simu inategemea nimitandao ipi unanunuwa sababu sikuhizi kuna wakora wengi ambao wanatengeneza website zinazo fanana kwa hivyo unafaa kuwa makini sana na unapofanya manunuzi ayo pia ukue makinifu sana ndiposa usiweze kuibiwa pesa zako.

Njia ya usafiri ambayo mimi binafsi na itumia kila siku ni barabara kutumia gari. Tuna gari kama familia na kila mara tunapo amka subuhi na kufanya shuguli zetu za kila siku huwa tunangia kwenye gari ilo. Moja kwa moja hadi kwenye barabara na kuanza safari. Kwa hivo mara kwa mara uku katika sehemu niko Kisii gari ndizo ambazo zinatumika sana.

Kinacho nipa motisha kazini kuwa na matokeo na jitihada zangu ama kuwa na matokeo ya jitihada zangu. Pongezi kutoka kwa wenzangu wale ambao wananisimamia huwa inanipa hamasa. Kufanikisha miradi muhimu kuna nifanya nijisikie kuridhika katika moyo wangu na kupata changamoto mpya kunahimiza kujifunza zaidi. Najua kazi yanye malengo wazi hufanya nishirikiane kuabidi sana sababu mafanikio madogo ya kila siku hunipa nguvu ya kuendelea. Na ninapo zungumzia haya yote inafanya nijisikie shauku na motisha kaziini.

Naam, nahifadhi vitu venye thamani, unaweza kuwa kumbu kumbu au zawadi kutoka kwa wale watu muhimu katika maisha yangu. Na ninaakikisha ya kwamba vitu hivi vinahifadhiwa mahali ambapo ni salama. Sababu ama mara nyingine vinaifadhiwa kwenye kabati au sanduku ambalo limefungwa na unajua unapofanya hivi hii na linda thamani ya kitu hicho na akitapotea kwa urahisi. Kwa hivyo wanapenda kuvitunza kwa heshma na utunzaji vitu hivi huniwekea kumbu kumbu mbali mbali za furaha za thamani na kila mara ninapo enda kuangalia vitu hivyo vinaweza kunipa thamani ya maisha.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa au mto na mandhari yake yalikuwa mazuri na yakuvutia sana. Maji yalikuwa tulivu, yenye kuburudisha macho, nilifurahia upepo muanana na sauti ya maji, ilikuwa nafasi nzuri sana ya kupumzika na kutafakari. Zaidi ya yote pia nilipata muda wa kupiga picha, ndiposa niweze kuziweka kwa ajili ya kumbukumbu. Na ziara hio yote ilinipa amani na furaha katika moyo wangu.

Mimi binafsi ninapenda kutazama michezo mbalimbali. Kuna mchezo ya mpira wa mguu na niya kupendeza sana kwangu. Pia napenda kutazama mchezo wa basketi na mpira wa kikapu. Mara nyingine pia napenda kuona mashindano ya mbio au ya kumeza. Kutazama mchezo kuna nifanya nihisi msisimko na hata shauku. Napenda pia kufuatilia timu na wachezaji ninao wapenda sababu hii inanipa burdani na kuunganishwa na wapenzi wa michazo mingine.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya usimamizi wa miradi kazini. Fawabu unajua hii itanisaidia sana kupanga kazi kwa ufanisi zaidi. Na pia ningependa mafunzo ya mawasiliano ya kitaalam. Fawabu ytanishidia kushirikiana vizuri pamoja na wenzangu. Mafunzo ya teknolojia mpya au programu za kompyuta ni muhimu pia sana. Ningependa mafunzo ya kuchora mipango au mbinu mbalimbali za ubunifu kazini na kwa ujumla mafunzo yatanisaidia kuwa mtahala bora na mwenye tija katika kazi yangu.

Napenda chakula chenye ladha tamu sana. Chakula kitamu hunifanya nijisikie furaha wakati wa kula. Inapendeza kwa sababu nirahisi kufurahia bila matatizo. Napenda pia chakula chenye mchanganyiko wa ladha tofauti tofauti sababu unajua chakula kitamu hufanya muda wakula uwe na burdani ama uwe wa burdani. Pia hunipa hamu ya kula vizuri na kwa furaha. Hii hunifanya nijisikie kuridhika baada ya kila mlo.

Jambo ambalo linanisaidia kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kuweka mda fulani. Ninapoingia kwenye kitabu changu, ninaandika ya kwamba jambo fulani linahitajika kukamilika kwa siku zifuatazo. Kama ni siku mbili, ninaandika siku mbili. Kama ni masaa ya saa tano kamili, ninaandika saa tano kamili. Na ninapoanza kazi hiyo ninafahamu vizuri na kila asubuhi nikiamka kurejelea naona ya kwamba hii kazi nafaa kukamilisha kwa mda huu na kwa masiku hizi na inanisaidia sana kumaliza kazi zangu kwa wakati ambao unafaa ama kwa wakati mwafaka Usiporejelea huko kwa wakati unaofaa utagundua ya kwamba kukamilisha kwa kazi yako kunakuwa kugumu.

Habari ambazo ninazipata kwenye mtandao wa X sana sana sababu mimi ni mtu ambaye wakati ambapo ni wa ziada Wakati ambapo sina kazi ama wakati wa mapumziko Unapata ya kwamba nimeingia kule kwenye mtandao na habari za hivi sasa zinanipata pale ama wakati ambapo zinawekwa unapata tu notification kwa njia ya kimombo ama kwa lugha ya kimombo. Notification inaingia pale ukitazama unakuta ni habari ambayo inajiri sasa hivi ama muda ambayo simrefu Kwa hivo hapo ndipo ambapo napata habari zangu ama wakati mwingine Ninapoamka asubuhi kabla sijaenda kazini Unaeza pita mahali na kununua gazeti na unapata ya kwamba pale taarifa zote zimenakiliwa pale.

Ninashughulikia wateja wangu wote kwa heshima na ustaarabu fulani. Kwanza huwa nasikiza mahitaji yao kwa makini. Nikishasikiza mahitaji yao kwa makini. Ninajaribu kuelewa matatizo au ombi lao kikamilifu. Ninawapa maelezo kwa uwazi na kwa lugha rahisi ndiposa uweze kuelewa. Na napenda kuwa na subira ata wakiwa na shinikizo fulani. Tafuta suluhisho haraka ili kuridhisha wateja wangu. Njia hii inafanya wateja hawa wajisikie kuthaminiwa na watakapo thaminiwa unajua kurudi kwao kunakuwa kurahisi sana sababu watakua wakienda wakikumbuka ya kwamba tulikuwa na tatizo fulani na nikaweza kuwasaidia Kwa hivo wanathaminiwa sana wanona wao ni wa kuthamaniwa na watarudi tena siku nyingine.

Ninapotaka kustare mara nyingi huwa nafanya shuguli zinazo niacha nijisikie tulivu. Kwanza napenda kusoma vitabu vizuri au kusikiza mziki wa utulivu. Pia maranyingine hua natembea nje au kwenye bustani tofauti tofauti. Ndiposa niweze kufurahia hewa safi na mazingira. Kwa ujumla na muhimu mda huu kustare hili niweze kuondoa msongo wa kimawazo na kupata nguvu mpya ya kuendelea kazi zangu za kila siku.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa njia mbali mbali, moja wapo ikiwa kuandikiana ujumbe kule kwenye mitandao ya WhatsApp. Na unajua pia kuna wakati ya mbapo natumia video ili niweze kuonekana na kusikika kwa wakati moja au mwingine. Ninahakikisha kuchagua njia ya mwasiliano kulingana na hali mtu ninae mzungumzia hapo. Kwa ujumla, napendelea mawasiliano yaliyo wazi, yaliyo naheshima Ndiposa tuweze kuelewa na vizuri na wale tunazungumza na wawo.

Ndio, napenda mvua lakini si kwa wakati wote. Napenda mvua sababu mvua hunipa hisia ya utulivu na kupunguza joto kali. Napenda sauti ya matone ya mvua ya napondondoka. Hasa nikiwa ndani ya nyumba. Mvua inasaidia mimea kukua na kufanya mazingira yaonekane safi na ya kijani. Na kwa ujumla mvua hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu ndani ya jamii, sababu napenda kila mtoto awe na fursa ya kupata elimu bora, bila kujali ali ya kifedha ni gani, na pia ningependa kuona huduma za afya zikiboreshwa, ndiposa watu wawe na afya njema na maisha marefu. Ningependa pia maendeleo ya miundo mbinu kama barabara, maji, maji safi, umeme, kufikia wengi kwa ujumla. Na ningependa sana sana maendeleo haya yaweze kuongeza ustawi na furaha kwa kila mtu katika jamii.

Chumba mbacho ninakipenda uku nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni sehemu ya kukusanyika na familia na hata marafiki. Na kila mara nakumbuka napenda sebule kutokana na rangi zake nzuri na samani zinazofanya iwe ya kupendeza. Katika sebule napenda kusoma, kuangalia televisheni, kushirikiana na familia. Katika mazungumzo, michezo, kicheko, na napenda kupumzika pale baada ya siku ndefu kazini ama shuleni. Ukiwa ndani ya sebule, napata utulivu mzuri, furaha, upendo wa familia. Na kwa ujumla, sebule ni chombo kinachonifanya, nijisikia nyumbani na kustarehe.

Napendelea mfumo wa simu wa Android sababu ni rahisi kutumia na inarusu kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Pia kuna program nyingi ambazo zinapatikana kwa urahisi kwenye Android. Mfumo huu unapatikana kwenye simu za bei tofauti tofauti Kwa hivyo ni rahisi kwa kila mmoja kupata. Napenda pia uwezo wake wa kuunganika na vifaa vingine kwa urahisi. Android inanipea uhuru wa kuchagua na kubinafsisha matumizi yangu ya simu na kwa ujumla mfumo huu Android unaniridhisha zaidi kwa matumizi yangu ya kila siku.

Naam, ningependa sana kujaribu teknolojia mpya sababu hunifanya nijisikie mwenye hamasa sana na teknolojia hii mpya unajua inanifanya niweze kuendelea kujifunza mambo mapya siku baada ya nyingine. Teknolojia mpya hunisaidia kufanya kazi kwa haraka, kwa ubinafsi na kwa ufanisi zaidi. Pia inanipa fursa ya kugundua njia bora ya kutatua matatizo. Kwa hivo napenda teknolojia mpya kwa sababu huwa inaleta maendeleo na urahisi katika maisha.

Huwa ninachaji kifaa changu mara moja hadi mara mbili hivi kwa siku kwa sababu mara nyingine nachaji asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu za siku. Na ikiwa ninakitumia sana nachaji tena jioni sababu matumizi ya interneti na programu nzito hufanya battery kuisha haraka. Najitahidi kutoacha battery ishuke sana kabla ya kuchaji. Pia hutumia charger asilia ili kulinda kifaa changu. Kwa ujumla nachaji kifaa changu kulingana na matumizi ya siku hiyo. Kwa hivyo inaweza kuwa mara moja inaweza kuwa mara mbili. Inaweza kuwa mara tatu lakini zaidi ya yote inategemea matumizi ya siku hiyo imekuwa ni ipi.

Wahenga unajua hawakugonga ndipo ama hawakutupaka mafuta kwenye uti wa mgongo walipo sema ya kwamba ujana ni moshi na ukienda haurudi. Unajua mara kwa mara tunaweza kutamani kurejelea ama kurudi katika ujana wetu lakini miaka inapozidi kusonga unagundua ya kwamba ni ngumu kurudi ujana. Zaidi ya yote unafaa kuzingatia na kuangalia katika ujana wako ni yapi ambao ulifanya ambao si muhimu. Kisha katika uzee wako unajaribu kuboresha ndiposa uweze kufanya yaliyo mema kama katika ujana wako ulifanya mabaya katika uzee wako zingatia uangalie ulifanya pabaya ndiposa urejelee na kufanya vyema katika uzee wako.

Kama kuna mahali pa kiistoria ambapo ningependa kutembelea ni zile piramidi za misri. Napenda kwa sababu zina istoria ndefu na ni alama ya ustaharabu wa kale. Pia zinavutia kwa ukubwa na ubunifu wa ujenzi wake. Ningependa kujifunza kuhusu maisha ya kifalme na teknolojia ya kale iliotumika kujenga piramidi hizi. Habu piramidi za misri ni mahali pa kiistoria na kunavutia sana na huko ndipo ambapo ningeweza kupenda kutembelea.

Njia ninayoitumia kupumzika ni kusikiza mziki wa utulivu sababu mziki huu unanisaidia kupunguza mawazo na saa zingine hunifanya nisikie huru. Najifunza njia hii kwa wakati wakipindi cha msongo wa mawazo, nilipokuwa masomoni na maranyingi hutumia dakika 20 hadi 30 hivi kila siku kupumzika kwa njia hii. Njia hii imenisaidia sana kudumisha afya ya kiakili na pia ata kwa mwili kwa ujumla.

Napenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi. Kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi ama baina ya wafanyikazi na viongozi. Shirika linathamini mawazo ya wafanyikazi na linatoa nafasi ya kujifunza. Pia kuna nidhamu ya hali ya juu na uwazi katika utekelezaji wa majukumu ambayo tunapewa. Na napenda jinsi shirika hili linavyo waheshimu wafanyikazi wake linatoa motisha, msaada unaowasaidia kuboresha utendekazi ama utendekaji wa kazi Kwa ujumla na shirika langu hunifanya nijisikie kuthaminiwa sana na kujituma zaidi.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa uwazi. Huwa nasikiliza kwanza kwa makini bila kukatiza ili niweza kuelewa vizuri. Nawachukulia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha katika uwezo wangu. Sababu unajua hata kama ni maoni ya kukosoa, huwa ujitahidi kuyachambua kwa busara. Nauliza maswali ndiposa niweze kupata ufafanuzi pale ambapo kunahitajika. Na baada ya hapo mi huwa natumia maoni haya kuboresha kazi na mienendo yangu na kwa ujumla naona maoni kama njia ya kukuza muendeleo wa binafsi.

Kumbukumbu ya kutisha niliowai kuwa nayo ni wakati nilipopotea nikiwa mtoto. Nilikuwa nimetoka na marafiki zangu lakini nikajikuta nikopeke yangu bila kujua ni njia gani ya kurudi nyumbani. Nilipojipata katika hali hiyo unajua nilihisi hofu kubwa na moyo ulikuwa una piga piga haraka sana. Nagiza lilipoanza kuingia nikazidi kuogopa kabisa. Nilianza kulia kwa sababu si kuona mtu wakunisaidia lakini baada ya muda mchacha hivi ama mrefu kidogo. Mtu mzima alionekana na kunisaidia na aka nipeleka nyumbani Kwa hivyo tukio hilo lili niacha na kumbukumbu ya hofu Lakini pia ilinifundisha umuhimu wakua makini ndiposa tusiendelee kupotea-potea.

Kama kuna mkate ambao ninaupenda zaidi ni mkate wa kahawia. Napenda mkate huu kwa sababu una ladha nzuri na ni wenye afya zaidi. Mara nyingi nakula mkate huu asubuhi pamoja na chai ya maziwa. Na huwa unanifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Nilizoea kuupenda kutokana na familia yangu ambao walikua wakipenda vyakula vya asili. Pia mkate wa kahawia husaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Kwa ujumla ni mkate unaoridhisha na kunifaa kiafya.

Naam, nawafamu majirani zangu sababu hawa wni watu ambao tunafaa kujuana vyema. Kuna wakati ambapo unaeza kuwa kwenye nyumba, tuseme kiberiti kimekuishia. Unajua kama hufamu jirani na duka liko mbali, unaeza kuwa na mawazo, marefu sana, ukijaribu kufikiria je nitatoa wapi. Kwa hivyo, mimi nawafamu majirani zangu sababu kuna wakati ambapo tutahitaji msaada kutoka kwa wingine. Na utakapo kuwa umeunda uhusiano mzuri na wao kupata usaidizi huo utakuwa rahisi.

Uwa nalinda mazingira kwa kufanya mambo mbali mbali ya kila siku. Kwanza, ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mabegi ya chupa. Zinazo tumika tena. Pili, nahakikisha ya kwamba ninapotupa takazangu na tupa mahali ambapo panafaa kutenganisha taka inapo wezekana. Naifadhi pia maji na umeme kwa kutumia kwa kasi na kuepuka upoteevu. Ninajitahidi sana kuhishi na ama kuhishi kwa njia inayo heshimu na kulinda mazingira yetu.

Ninampenda mbwa sana kuliko paka sababu mbwa ni waaminifu na walinzi wazuri. Pia mbwa ni wachangamfu na wanapenda kucheza na watu. Ninapenda kutembea na wao, napenda kufanya mazoezi ya nje na wao na mbwa pia huonyesha upendo kwa uraisi na hufanya mtu ajisikie salama. Ingawa tunaweza kusema paka ni wazuri na pendelea mbwa kwa urafiki wao mkubwa sababu mbwa hunifanya nijisikie furaha na ulinzi.

Kama kuna mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu. Alinifundisha ya kwamba kuna umuhimu wa uaminifu na kufanya kazi kwa bidii. Na kupitia kwa mafundisho yake nimejifunza kuheshimu watu wote bila ama pasi ubaguzi. Alisisitiza kuwa elimu ni ufunguo wa maisha bora na pia alinifundisha kuwa subira huleta matunda mema. Na mafundisho yamenisaidia kufanya maamuzi mazuri katika maisha yangu. Na hadi wa leo tunavyozungumza bado ninayathamani na kuyaeishi mafunzo haya ambayo niliyoyapata.

Nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima na wengine, mimi huwa nasikiza mawazo ya wenzangu na ninayaheshimu hata yanapotofautiana na yale ambayo niko nayo. Na pia mimi hugawana majukumu kwa usawa ili kila mtu achangie kikamilifu, ninahakikisha ya kwamba ninatimiza wajibu wangu kwa wakati unaofaa, ndiposa nisiweze kuwaangusha wengine. Naamini ushirikiano mzuri huwa unajengwa kwa aminifu, heshima na mwasiliano mazuri.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni vipindi vya habari. Napenda vipindi vya habari kwa sababu vinanisaidia kufahamu yale ambayo yanaendelea na yale ambayo yanajiri duniani na katika jamii yangu. Kila siku ninapenda kutazama habari za jioni baada ya shughuli za mchana na vipindi hivi hunijenga kufahamu na kunisaidia kufanya maamuzi yenye taarifa. Pia napenda jinsi wanahabari wanavyowasilisha taarifa kwa uwazi na wakati mwingine hujadili maswala muhimu kama uchumi, siasa, afya na kwa ujumla vipindi vya habari hunifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia.

Napendelea mwanga wa kati, sababu mwanga wa kati hunifaya nijisikie tulivu na kunisaidia kuzingatia vizuri. Pia mwanga huu wa kati ya hauchoshi macho kama mwanga mkali sana, napenda kutumia wakati wa kusoma, kufanya kazi au kupumzika, sababu mwanga huu hutoa mazingira ya starehe na utulivu. Wakati wa usiku, hunisaidia kupumzika bila kusumbua macho. Kwa jumla, mwanga huu wakati hunifanya nijisikie tu huru na mwenye utulivu mzuri.

Mwalimu ambaye nina mkumbuka kutoka pale shuleni ni mwalimu wa hisabati. Mwalimu huyu alikuwa mwenye mafunzo mazuri. Zaidi ya kufunza mambo ya masomo ya kiakili. Alikuwa akitufunza kuhusu masomo ya kimaisha. Jinsi ya ambavyo tunafaa kujipeleka ama kupeleka mambo yetu. Tuna tutakapo maliza shule, jinsi ya kujiendesha, jinsi ya kufanya kazi pamoja na wengine, jinsi ya kusikilizana na wazazi pale nyumbani na hali tuelimisha kwanjia mwafaka na anatusaidia hadi sasa hivi.

Kwa kuwatia wenzangu moyo, jambo ambalo nafanya ni kuzidi kuwapa motisha. Kama wamekosa kwa wa sehemu fulani, unafahamu vyema ya kwamba si kila mmoja ako uwezo wakufanya jambo fulani. Huw nasikiliza changamoto zao na ninawapatia ushauri pale ambapo inawezekana. Nawapa mfano saa zingine wakufanya kazi kwa bidii na nidhamu, ninaposhirikiana na wao. Mimi uhakikisha ya kwamba nawajumuisha na kuwathamini mawazo yao na mara nyingi mimi huwasaidia wanapohitaji msaada ili wajisikie hawako pekee yao Pia mimi huwa nawakumbusha malengo yetu ya pamoja ili waendelee kujituma Kwa jumla mimi hujenga mazingira ya heshima na mshikamano Ndiposa kila mmoja ajisikie ya kwamba na athaminiwa.

Nasharehekea mafanikio ya timu kwa njia mbali mbali kwanza napenda kushiriki katika furaha pamoja na wenzangu kwa kutoa pongezi na shukrani. Mara nyingi huwa tunafanya hafla ndogo kama chakula chapa moja au keki, ndiposa tuweze kusharehekea mafanikio haya moja kwa moja. Pia napenda kushirikiana katika kusharehekea kila mshindi au kila hatua muhimu iliyofanikishwa na timu. Sababu najua mafanikio hayo haikuwa kwa sababu ya mtu mmoja bali ya kila mtu pia nahakikisha ya kwamba kila mshiriki anaheshimiwa na kuheshimiwa kwa mchango wake. Kwa jumla, kusherehekea mafanikio ya timu huwa kunanijaza furaha na mshikamano na wenzangu.

Kipaumbele kazi ni kwa mawasiliano ni uwazi na uwajibikaaji. Napendelea mawasiliano ya uwazi ili kila mmoja afahamu majukumu yake na matarajio. Pia unajua ni muhimu kusikiliza wenzangu kwa makini ili niweze kuepuka kutoelewana. Kuapa taarifa kwa wakati ni kipaumbele pia ili kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchelewa. He shima katika mawasiliano pia ni muhimu sababu he shima inajanga mazingira ya mshikamano Pia kushiriki ama kushirikisha mawazo na mapendekezo kuna saidia kuboresha kazi katika timu na kwa ujumla kipa umbele ni kuwakikisha mawasiliano ni he shima, mawasiliano ni wazi na ene manuaa kwa wote.

Nashambulia tatizo kazini kwa hatua za kimkakati. Kwanza mi hua nachambua tatizo kwa makini ili niweze kuelewa chanzo chake ni kipi. Pili kukusanya taarifa na mawazo kutoka kwa wenzangu ili niweze kupata picha kamili ni gani. Tatu mimi hua nafikiria suluhisho mbalimbali na kujaribu kulinganisha kwa faida na kwa hasara. Naye pia anachagua suluhisho bora na kupanga hatua za utekelezaji. Kwa ujumla, ninashughulikia tatizo kwa utulivu, busara na ufanisi na zaidi nafanya maombi ndiposa mwenyezi mungu aweze kunieleza niweze kutatua matatizo hayo.

Ndiyo, hua nafwata matukio ya kimataifa mara kwa mara sababu napenda kufahamu kinachoendelea duniani hasa katika siasa, uchumi na mazingira. Pia ninaangalia habari za micheza na mafanikio ya kiteknolojia kutoka nchi mbalimbali, mara nyingine mimi husoma nakala na kuangalia vipindi mbalimbali vya televisheni vinavyahusu matukio hayo. Na kwa kufanya hivyo, najisikia kuwa sehemu ya jamii ya dunia, ninaufamu mpana na pia inanisaidia sana kufanya maamuzi yenye taarifa na kuelewa tofauti za tamaduni. Pia inanisaidia sana kufuatilia matukio ya kimataifa, kunisaidia kuwa na mtazamo mpana katika dunia tunamoishi.

Naam nimeenda kwenye tamasha la mziki mara kadhaa hasa mziki ya kiadventista ambayo inafamika siku hizi kama music concerts kwa lugha ya kimombo. Unajua tunapoenda huko tunakusanyika kama wanadventista na tunajifunza mambo mengi mziki wa kimbingu tukiendelea kusubiri urejeo wa kristo kwa mara ya pili duniani.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwanza kwa kuwaita marafiki pamoja na familia na mpenzi wangu yule ambaye niko naye katika maisha yangu sababu yeye ndiye mtu ambaye anaelewa yale yote tunayopitia kama familia. Na tunapopatana unajua tunasherehekea kwa kununua keki kwa kupika vyakula vichache ndiposa tuweze kusherehekea. Na zaidi yote tunaomba sababu maombi ni mungu ambaye ameweza kutuongeza mwaka huo Kwa hivyo zaidi yote ni kuomba ndiposa mwenyezi mungu katika mwaka huo ambao ninaenda kuanza azidi kuwa nami, azidi kunipa afya bora Ndiposa nizidi kumtumikia Ninapenda kupokea zawadi ya aina yoyote Iwe ni pesa, iwe ni aina yoyote tu ninapenda kupokea.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Kwanza napanga ratiba ya kazi ya kila siku na kuhakikisha ya kwamba naacha muda wakupumzika. Pia ninajitahidi kutofanya kazi zaidi ya mda uliupangu ili nisipoteze wakati wa familia na nisipoteze pia wakati wa familia. Najaribu kuhakikisha kazi ya na maisha ya kibinafsi vinashirikiana na zina muiano na usawi yao.

Najitunza kwa kufanya mambo kadhaa kadhaa ya kila siku kwanza mi hula chakula chenye lishe bora ambayo inafaa katika mwili wangu. Mi hufanya mazoezi mara kwa mara ndiposa niweze kuwa na afya njema na nguvu katika mwili wangu. Na ninajitahidi sana kupata usingizi wa kutosha kila siku napumzika napunguza msongo wa kimawazo nafanya shughuli mbalimbali ambazo zinazoniacha nijisikie utulivu. Na zaidi ya yote najitunza kisaikolojia pia kufikiria vizuri na kuwa na mtazamo chanya katika maisha.

Harufu niyopenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi. Napenda harufu hii kwa sababu ina ladha nzuri na harufu hiinanifanya nijisikie tulivu. Mara nyingi nahisi harufu hii nitakapokuwa kwenye bustani au jikoni wakati maua yapo tayari. Harufu hii inanikumbusha kumbukumbu za utoto nilipokuwa nikicheza kwenye bustani pamoja na familia yangu. Na inanifanya nijisikie furaha na amani kila ninapoiota. Harufu hii unifanya nijisikie vizuri katika mwili wangu na ata kwenye akili.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa, kwanza nilishiriki mashindano ya masomo pale shule ni hasa katika sayanzi na hisabati. Pia nimewahi kushiriki mashindano ya michezo ya riadha, katika shule, katika jamii. Na mara nyingine pia nilishiriki mashindano ya sanaa na uhandishi wa hadithi. Shindano hizi zilinionyesha umuhimu wanidhamu, mazoezi na jitihada. Na pia zime nisaidia kujenga kujiamini, kushirikiana pamoja na wengine na kumenipa uzowefu na kumbukumbu nzuri ambazo bado ni nadhamini.

Ninaishi katika nyumba kisasa yenye ghorofa moja na mazingira ya eneo hili ni tulivu na safi. Kuna miti na barabara zilizopambwa vizuri na nilihamia hapa mwaka jana. Na nimefurahia kila siku tangu nilipohamia sababu ninapenda sana upatikanaji wa huduma kama vile shule, maduka, vituo vya afya. Na hata soko la karibu ambapo naenda kununua Chakula cha kila siku pia napenda marafiki majirani wangu sababu wamefanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha.

Mazoezi ya mwili nafanya marambili, maratatu kwa siku sababu mazoezi ni jambo mzuri sana. Unapo kula bila kufanya mazoezi mwili ya hautapata mambo mazuri. Kwa hivyo mazoezi ya nasaidia sana kuregulate katika lugha ya kimombo, baina ya chakula na yale ambayo mwili na inahitaji. Kwa hivyo unapufanya mazoezi, unapunguza mafuta katika mwili wako na inakusaidia sana hata kiafya.

Jambo ambalo napenda kufanya na familia yangu ni kukua na vipindi vya maombi na kusoma biblia kila siku. Sababu najua baada ya shuguli za kila siku mkipatana na kukusanyika kama familia na parejelea na kufungua biblia na kufanya maombi. Nijaribu kuwakumbusha kwa mba haya yote ambao tunayafanya kuna yula ambaye ya alituka bithi. Yale yote ambao tukonayo kuna yule ambaye ya amezisi mamia na bila kumuabudi na kumuomba haya yote ni bure. Kwa hivyo ni vizuri kujikumbusha kila siku na kumuomba Niposa azidi kutueka pale Azidi kutukabidi na yale ambayo ni yake Natuzidi kumtegemea kwa mamba yota ambayo tunayafanya hapa duniani.

Maranyingi wikendi inakuwanga ni wakati wakujaribu kupumzika pamoja na familia, pamoja na wazazi, pamoja na marafiki. Katika wikendi ndipo ambapo unapanga hata programu za kuenda kutembelea wale ambao wanashida tofauti tofauti ama pia saa zingine ni wakati wa kupanga burudani. Mnaenda katika hoteli fulani mnajaribu kupatana na marafiki na familia ndiposa muweze kuburudika na kupata raha pamoja.

La hasha, siishi mahali ambapo nilipozaliwa, nilihamia katika eneo hilo miaka michache iliyopita kutokana na familia na kazi. Ingawa mahali nilipozaliwa, linanikumbusha kumbukumbu nzuri za utoto. Na hili jipya linanipa fursa na starehe zaidi, sababu napenda mazingira tulivu, salama, uliopo hapa pia. Huduma zake kama shule maduka, vituo vya afya, vinapatikana kwa urahisi, na nikiwa hapa najisikia raha na nimejifunza kukubali mabadiliko haya kimaisha.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali, kwanza mimi hushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, na mikutano ya maendeleo, pia mimi huwasaidia wanajamii wanaohitaji kwa kutoa msaada pale ambapo inawezekana. Na shirikiana na vijana kwa kuwahamasisha kuhusu elimu, kuhusu nidhamu, mimi hushiriki katika shugli za kidini au kijamii zinazojenga mshikamano. Na najitahidi kuwa mwajamii mwema, anayechangia maendeleo kwa wote.

Ninasherekea mwaka mpya kwa njia kwa furaha tu na utulivu. Mimi nitaanda sherehe ndogo na familia au marafiki. Tule chakula kizuri na kucheka pamoja. Ama pia tupange malengo ya na azimio jipya la mwaka ujao. Wakati wa usiku huangalia kwa makini dakika zinapabadilika na tunasharekea pamoja na wengine pia. Sherehe ya mwaka mpyaa inafaa kutupa furaha matumaini na ata motisha ya kuanza mwaka na nguvu mpya.

Napenda kusoma vitabu ambavyo vina hadithi mwafaka sana sana vitabu vivi vya fasihi simulizi ambavyo vinatumika kama vioo yale mambo ambayo yanazungumzia ni mambo ambayo yanatendeka katika maisha ya hivi sasa Kwa hivo kusoma vitabu kama hivyo ni vizuri sana sababu kinajaribu kuambia yale ambayo mnafaa kutarajia.

Naam, napenda kuendesha baiskeli katika nyakati ama katika wasaa wangu wa ziada. Sababu kuendesha baiskeli pamoja na marafiki ama hata pamoja na familia ni jambo la kuburudisha sana na kutuliza hata akili. Kwa tunapopata na kama marafiki, kama familia na tunasema leo wacha tuendeshe baiskeli inakuwa ni jambo la kuburudisha moyo na hata akili na kuwatuliza.

Kama kuna mfanya biashara bora ambaye ninamjua ni Elon Musk. Napenda huyu jamaa kwa sababu ana ubunifu mkubwa na ana uwezo wa kubadilisha sekta mbali mbali za kiteknolojia na usafirishaji. Nakumbuka alichofanya ni kuanzisha SpaceX na Tesla ambazo zimeleta mapinduzi makubwa sana katika teknolojia. Na nimejifunza kutoka kwake umuhimu wakua na maono makubwa na kushirikiana na timu yenye weledi. Pia nimethibitisha kuwa utulivu ama uvumilivu na bidii kwa kweli unazaa matokeo makubwa Ninahisi heshima na msisimko kuhusu jinsi anavyofanya biqshara zake Kwani uchukua hatari za busara na kuleta mabadiliko yenye manufaa kwa jamii Kwa hivo huyu ni mfanya biashara wa kipekee na chimbuko la uvumbuzi.

Najihisi kwamba tadhmini za kazi ni muhimu sana sababu zinaniwezesha kujua nisehemu gani ni nazofanikiwa na nizipi ambazo zinahitaji kuboreshwa pia huniwezesha kueka malengo mapya na kujifunza mbinu bora za kufanya kazi. Mara nyingine huwa zinanipa motisha za kuimarisha nidhamu yangu pale kazini Hata kama nimaoni ya kukosoa huwa inachukua kama fursa ya kujifunza na kujiboresha Najihisi zinanisaidia kukua kitaaluma na pia kibiashara.

Kila siku ninatumia zana kadha za digiti kwanza natumia simu ya mkononi kwa mwasiliano kwenye habari, kwenye burudani, natumia kompyuta au laptop kwa kazi, masomo, uchambuzi wa taarifa, natumia programu za mawasiliano kama WhatsApp, Zoom, kuunganishwa na familia, marafiki, wenzangu wa kazi, Natumia kalenda na vikumbusho vya kijiditi kupanga ratiba, kumbukumbu, kukumbuka tarehe muhimu. Na hizi zana zote za dijiti hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye ufanisi.

Ningependa kutembelea mji wa Tokyo, Japan. Napenda huko kwa sababu ni mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, utamaduni wa kipekee, hata pia wa kihistoria. Napenda kuona majengo ya kisasa, bustani za kimapambo, masoko ya kipekee. Na ningependa kujifunza kuhusu utamaduni na maisha ya kila siku ya watu wa Tokyo. Sababu Tokyo ni mji unaovutia sana na ningependa kuona mambo yote ya kipekee na yanayopatikana huko.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili. Imani, tukizungumzia mambo na imani. Imani inanipa mwongozo wakimaisha na inanisaidia sana kuishi kwanjia ilio sahihi. Sote tunafahamu ya kwamba ni katika dini tunafahamu mambo na mungu. Mungu ni mtu ambaye atuja muona. Kizazi hiki cha sasa hivi, hakuna mtu ambaye ame muona. Lakini ni kupitia imani. Sote tunafahamu kwamba yupo mwanzilishi wa dunia, yupo yule aliyetuumba na yale yote ambaya natarajia ni kupitia kwa imani. Pili madili, madili ya natusaidia kuweza kuhishi katika jamii. Ni kupitia kwa maadili, maadili mazuri nposa tunawaza kuhishi vyema baina ya sisi kwa sisi. Hapo kuwa na maadili mabaya kuhishi pamoja bila chuki bila magombano bila vita itakuwa ningumu. Lakini kuhishi na kuwa maadili inakua rahisi sababu sote tunaweza kuelewana, sote tunaweza fanya kazi kwa upamoja na undugu.

Pale shuleni somo ambalo nililipenda zaidi ni somo la CRE. Sababu najua CRE ilikuwa inatupatia mafundisho kamili ya bibilia na maisha ya Yesu Kristo na jinsi ambavyo tunafaa kuishi kulingana na zile sheria na tamaduni. CRE ingepeana maadili mema na tabia njema katika maisha yetu ya kila siku. Ingepeana historia na mafundisho ya dini ya kikristo. Na pia ingeonyesha uhusiano wa mwanadamu na mungu na pia sisi na jirani. Haida ya yote, CRE ilikuwa inatupa mbinu za kushugulikia changamoto za maisha kwa mujibu wa mafundisho ya dini.

Mazoezi yangu ya kila siku ambayo nafanya kwanza ni kuamka na kukimbia. Kila siku ninaweka lengo fulani ambalo ninafaa kutimiza. Kama ni kwa mfano nafaa kutoka kutoka sehemu hii ambapo tunaishi. Nielekee kilomita saba hadi sehemu fulani. Kisha niweze kurudi. Kwa hivyo. Kila siku ninapofanya hivyo kwa kweli ninaona matokeo mema. Mara ngapi kwa wiki nafanya mazoezi hayo inategemea juu kuna wakati ambapo nina kazi nyingi. Kwa hivo, iko kwa lugha nyingine regulated. Lakini, ni vizuri kwenye ratiba unajua ya kwamba kila asubuhi. Baada ya kuamka, unafanya zoezi kidogo. Kisha unarudi, unaoga. Na unaendelea na mipango yako ya kila siku.

Harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya maua hasa ua la waridi. Napenda harufu hii kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na mwenye furaha tele. Mara jingi naisi harufu hii ninapokuwa kwenye bustani au jikoni wakati maua yamekua tayari. Harufu hii hunipatia hisia ya ubora na usafi wa mazingira kwa jumla Kwa sababu harufu ya maua ni ambayo inanifanya nijisikie vizuri kwenye mwili na hata kwenye akili yangu.

Nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukutana pamoja na marafiki, pamoja na familia, na kupanga vyakula fulani viweze kupikwa ama kuenda nje kwenye hoteli mbali mbali. Ndiposa tuweze kusherehekea kwa ujumla, zaidi ya yote tunashukuru mwenyezi mungu sababu ndiye ambaye ametuongoza kumaliza mwaka na kumuomba unapoenda kuanza mwaka huo mwingine, aweze kukupa afyabora ndiposa uzidi kuendelea kukua.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni biolojia sababu linanifundisha kuhusu mwili wa binadam, wanyama, mimea na jinsi maisha yanavyofanya kazi Mara nyingi napenda kufahamu mfumo wa mwili wa binadam jinsi viumbe wengine wanavyohusiana na mazingira yao Biolojia hunipa fahamu ama hunipa ufahamu mpana wa maisha na huchochea hamasa ya kujifunza zaidi.

Ningependa kutembelea nchi ya Japan kwa sababu ina mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, utamaduni wa kipekee, historia tajiri, na ningependa kuona majengo makubwa makubwa ya kisasa, bustani za kimapambo. Japan ni nchi inayovutia sana. Kwa hivyo, ningependa kuona mambo yote ya kipekee yanayopatikana pale.

Rangi ambayo inanipendeza ni rangi ya blue. Napenda rangi ya blue sababu inanipa hisia za utulivu na amani. Rangi hii inanikumbusha anga safi, inanikumbusha rangi ya maji, na ata rangi ya bahari. Nina baadhi ya vitu vyangu vya kila siku vyenye rangi hiyo kama nguo, vitabu, mapambo madogo madogo ya chumba na inavyonizunguka inanifanya nijisikie mwenye raha na amani.

Kama kuna ushauri ambao ningeweza ama ningependa kumpa mtu anayetaka kuanza kazi ya kwanza ni ajifunze kukua makini. Aelewe majukumu yake ni gani na jinsi kazi inavyo fanya ama jinsi ya kufanya kazi kikamilifu. Aweke nidhamu kua ya kwanza, ushirikiano baina ya wengine, aulize maswali, ndiposa anapakosa kuelewa, uweze kumfafanulia, afanye kazi kwa bidii, ajifunze kutoka kwa wengine na abaki mvumilivu. Kwa sababu unapoanza biashara si ati itaanza kukupa faida papo hapo Lazima uwe mvumilivu Ndiposa waswahili wakasema ya kwamba mvumilivu ula mbivu.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa njia ya utulivu na pia kwa njia ya mpango thabiti Kwanza mimi huchambua mabadiliko hayo ilikuwelewa sababu na madhara yake. Pili mi hukusanya tarifa na maoni ya wenzangu. Ndiposa niweze kupata picha muafaka na kamili. Tatu mi huanda mpango wa jinsi ya kuendana na mabadiliko hayo kwa ufanisi Zaidi ya yote ninashugulikia mabadiliko kwa busara, ushirikiano na nidhamu.

Ndio, napenda kuenda pwani kwa sababu upepo wa bahari hunipa utulivu na furaha. Kuona mawimbi ya bahari, kunanifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia napenda kutembea ufukweni na kufurahia mandhari ya jua linapozama. Wakati mwingine mi hupenda kuogelea au kukaa nikisikia sauti ya maji. Kuenda pwani hunisaidia kupunguza msongo wa kimawazo sababu pwani ni mahali ninapopata mapumziko na faraja.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo la muhumu sana sababu. Kusubiri kwenye mstari kuna kusaidia kuweza kuwa na subira. Najua waswahili wanatuambia kwamba haraka haraka haina baraka. Basi unapojipata kwenye mstari usiwe na haraka sababu hiyo haraka yako haina baraka. Na ujue ya kwamba pia wahenga walituambia kwamba subira huvuta heri. Kwa hivyo ijapokuwa mstari ni mrefu zidi kuwa na subira sababu mwisho wa hayo yote utaweza kusaidika.

Siku hizi ni nadra sana kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu kuna wakora wengi katika mtandao sasa hivi. Unaweza kuweka picha yako kwenye mtandao, kidogo kidogo mtu aingie pale na aweze kuichukua na aweke picha hiyo ambayo umeweka pale kwenye profile yake kwa njia nyingine. Kwa hivyo ataanza kutumia watu ujumbe na anapo tuma ujumbe ameweka picha yako kwenye ukurasa wake. Kwa hivyo mtu anapoenda kuangalia na anakufahamu atadhani ya kwamba ni wewe na akiomba pesa aweze kutuma baadaye agundue kwamba si wewe.

Naam mimi ni mtu waubunifu sana sababu kuna mambo mengi ambayo naendelea kuyafikiria katika mawazo yangu na kuna mengi ambayo siidhani kama kuna mtu amesha fanya. Na mambo haya ambacho kina nisaidia ni ya kwamba namuomba mungu azidi kunipanua mawazo yangu siku baada ya nyingine na sijaipu ngu kiwa tangu nianze kufanya hivo.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni ya kwamba kuna mambo yote ambao ninahitaji. Kama ni shule, kuna shule ambazo zimejaa huku karibu ambapo pahali nipo. Kama ni mitaa ya huduma za afya, zimejaa kila mahali. Kama ni mambo na usafiri, barabarani, barabara zote zimetengenezwa vyema. Kuna magari ya kukusafirisha mahali popote unataka. Na soko zimejaa kila mahali Unaweza ukitaka chakula fulani Unakimbia na unaweza kununua kwa njia rahisi.

Napenda sanaa ya kupendeza macho, hasa sanaa ya kupaka rangi kwenye uchoraji. Napenda kwa sababu inanikumbusha uzuri wa asili na hutoa njia ya kujieleza kihisia. Pia kuchora au kuangalia uchoraji kunanipa utulivu na furaha kubwa sana. Napenda sana rangi ya ngavu na michoro ya kipekee na huchanganya mandhari ya asili na watu. Na haya yote ninapo yatazama yana nisaidia kwa undani kuhamasisha ubunifu wangu.

Napenda vyatu vya michezo kwa lugha nyingine, sneakers, kwa sababu hizi ni rahisi kuvaa na vinanifanya nijisikie huru na vizuri kwa matembezi na mazoezi yangu ya kila siku. Pia vinatoa faraja na msaada mzuri kwa miguu ikilinganishwa na vyatu vya kisasa au vya rundo. Vyatu vya michezo ni chaguo langu la kwanza kwa faraja au mtindo yangu ya kila siku.

Na ipanga kazi yangu kwa kutumia mpangilio wa hatua kwa hatua kwanza hufanya oradha ya kazi zote muhimu kwa siku au kwa wiki. Kisha ninapanga kazi kwa kipau mbele. Kuanzia zile za dharura na muhimu zaidi. Kisha nielekee kwa zile zingine na hutoa mda maalumu kwa kila kazi kuhakikisha inafanywa kwa umakini na kwa mda ambao unahitajika. Zaidi ya yote mpangilio huu unanisaidia sana kufanya kazi yangu kwa ufanisi bila stress.

Picha kwa siku ninapiga mara kadha wa kadha sababu unajua kila mahali ambapo unaelekea ama kila mahali ambapo unaenda tuseme ni pahali pageni ni vizuri kupiga picha ndiposa kueka kumbu kumbu ya kwamba nilitembelea sehemu fulani. Kwa hivyo inasaidia sana katika kumbu kumbu na utakapo kuwa ukiendelea na maisha na kuonyesha watoto wako pia siku moja ya kwamba Ulipokuwa kijana ama ulipokuwa katika sehemu fulani ya maisha yako ulitembelea ama ulizuru sehemu hii na ukapiga picha kama ukumbushu.

Wakati ambapo nafanya kazi vizuri zaidi ni mida ya asubuhi sababu asubuhi umeamka ukiwa na nguvu mpya. Na kufanya kazi inakuwa ni rahisi sababu unafanya ukifahamu vyema ya kwamba kuna shuguli zingine ambazo zinakungoja. Ukisubiri uanze kufanya kazi baada ya asubuhi itakuwa ni vigumu sababu akili itakuwa na nguvu mzuri ya kuendelesha kazi hizo zote na kumaliza.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ni naye mpenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu anauchangamfu mkubwa ujuzi wa kipekee wa kuruka, kupiga pasi, kufunga magoli kwa ustadi na nakumbuka mchezwa wajabu niliwuona akiwa akichaza thidi ya Los Angeles. Ambapo alifunga pointi nyingi sana na kusaidia timu yake kushinda kwa ushindi wa karibu sana Hivo Lebron James ni mchazaji wa kipekea mbae hunipa hamasa na kufuraisha.

Sera muhimu ya kampuni ni uwazi na heshima kwa wafanyi kazi wote sababu sera hii inahakikisha kila mfanyi kazi anajua majukumu yake, haki zake, matarajio yote ya kampuni na inahimiza mawasiliano ya wazi kati ya viongozi na wafanyi kazi. Inaimarisha uhusiano wa kijamii kuunda mazingira ya kazi na heshima na ufanisi.